Ninapenda kunywa chai kuliko kahawa. Mimi huandaa chai yangu asubuhi au jioni kwa kuchemsha maji, kuongeza majani ya chai, maziwa na sukari kidogo. Mara nyingi huongeza tangawizi ili iwe na latha nzuri. Napenda kunywa chai nyumbani au nikiwa kazini wakati wa mapumziko. Nikinywa chai yangu ya kawaida huhisi utulivu, nguvu na faraja.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga. Huifanya mara chache wakati wa asubuhi au jioni ili kunyoosha mwili na kutuliza akili. Yoga hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha pumzi na kuongeza umakini. Hivyo, yoga hunifanya nijisike mwenye nguvu na utulivu siku nzima.

Ninapenda kusherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi nikiwa na familia na marafiki wa karibu. Tunakula chakula kizuri na kushiriki vicheko na mazungumzo. Keki ninayoipenda zaidi ni ya chokoleti. Sherehe niliyoipenda sana ni ile niliyosherekea nikiwa na watu ninaowapenda. Kwa siku yangu ya kuzaliwa ijayo, ningependa kupokea zawadi yenye maana kama kitabu au barua iliyoandikwa kwa upendo ama saa.

Wakati wa siku za mvua napenda kukaa ndani ya nyumba nikisoma kitabu au kusikiliza mziki. Ninapenda mvua kwa sababu hunifanya nijisikia mtulivu. Nakumbuka siku moja ya mvua niliyofurahia nilipokuwa nyumbani nikipumzika. Mvua hubadilisha mpango wangu kwa kunifanya nikae nyumbani badala ya kutoka. Nikisikia sauti ya mvua nahisi amani na utulivu.